Na shughulikia muda vipi kazini? Jinsi ambavyo na shughulikia muda kazini ni kwa kuhatikisha ya kwamba nikiwa kule kazini, muda wangu wote, ni meuandika chini. Ni meandika chini zile vitu zote ambazo nafaa kufanya kabla siku iishe. Kwa hivo, siku inakapoendelea naendelea kufanya yale mambo ambayo ya natakika na kufanya, kufanywo.

Kama nimewahi kulima, ndiyo nimewai kulima kwa sababu kule kwetu tunashamba hekari kama tano, tulikua tunalima tukiwa wadogo, wale wafanyikazi wakija tulikua tunaenda tunawasaidia, tunalima. Kulima ni kunachosha sana na mi sipendi kulima, nishawahi lima lakini sipendi.